Ninalinda furaha yangu mtandaoni kwa kuwa muangalifu sana na taarifa ninazoweka Siweki mambo binafsi kama nenosiri, taarifa za bengi au vitu vya asili Natumia nenosili imara na tofauti kwa akaunti zangu na zibadilisha mara kwa mara pia siingi kwenye link au ujumbe wakushangaza na hakikisha simu na programu zangu ziko salama kwa kuzi sasisha hutumia mipangilio ya falaha ili kulinda taarifa zangu dhidi ya watu wa siyo usika.

Wakati wamsongo wakazi, kwanza hujaribu kutulia na kupunguza mawazo, na pumua pole pole na pumzika kwa dakika chache au natembea kidogo ili akili itulie. Kisha, kuangalia kazi zangu na kupanga upya. Nianzie zilizo muhimu zaidi, nikiweza huongea na lafiki au mtu ninaye muamini ili kupunguza mzigo wa mawazo, pia kusikiliza miziki au kupumzika hunisaidia. Hivi vyote hunirudishia utulivu na kunifanya niendelee la kazi vizuri.

Langi ninayoipenda zaidi ni kijani, ninaipenda kwa sababu hiuakilisha maisha na utulivu. Mara nyingi, ninaiona nikitebea nje, hasa kwenye mimea, miti, nyasi au mashamba. Kuiona kijani hunifanya nijisikie vizuri na nikiwa na amani na ya moyo. Pia, hunikumbusha umuhimu wa mazingira na asili, kila ninapotembea au kusafiri. Kuona rangi ya kijani hunipa furaha na hunisidia kupunguza mawazo. Rangi hio hunifanya nijisikie karibu na hazili na kunipa nguvu ya kwendelea na shuguri zangu za kila siku.

Mimi ni mtu wa kuwahi na penda kupanga mambo yango mapema kila siku ili nifike kwa wakati bila kuchanganyikiwa Hii inasaidia sana hasaa, nikijua nina shughuri nyingi au mikutano Kuwahi kuni kunifanya niwe mturifu sijashidwa na presha na pia kunaonyesha heshima kwa muda wa watu wengine Kwa mfano, nikipanga kwenda kazini, ninafika mapema kidogo, nikawa na muda wa kupumzika au kuangalia mambo muhimu kabla ya kuwanza kazi. Hivyo, siku yangu huwanza vizuri na ninaweza kufanya kazi za ufanisi zaidi. Pia, kuwai ku nisaidia kuepuka hofu ya kucherewa na kunifanya nijisike imara na kujiamini zaidi kila siku.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale ya majuzi ya kompyuta na jinsi ya kupanga kazi vizuri yamenisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi, kuandika lipoti vizuri na kutumia programu mbali mbali za kazi. Pia, mafundisho ya mawasiliano kazini yamenisaidia kuelewana na wenzangu vizuri na kushirikiana bila shida. Kwa kweli, mafundisho haya yamenifanya niwe bora zaidi la kazini na kujiamini zaidi katika kazi zangu.

Ndio, napenda kuvaa vipuri kwa sababu hulifanya nijisikia nadhifu na kujiamini zaidi. Mara nyingi, napenda vipuli vinavyofaa kazi au shule. Si vya galama kubwa lakini vinaonekana vizuli. Kufaa vizuli hunisaidia pia kujisikia vizuli mbele ya mengine na kunifanya niwe tayari kwa shugli za siku mzima. Wakati mwingine, napenda kuchagua rangi zinazofaa na rahisi. Ili ziandane na nguo zangu Kwa kweli, vipuli ni jambo ndogo Lakini, lina nifanya nijisikie vizuri na kutulia na hilo, husaidia hata katika jinsi Mi navyo jihisi kazini au nikitembea nje.